Timu naofuatilia ni timu ya Chelsea na hilo nina sababu nyingi zinazonifanya nipende na kujidhamini. Kwanza kabisa, Chelsea ni timu yenye historia kubwa katika soka ata hasa katika ligi kuu ya England. Unaonyesha ushindani wa hali wa juu kwa miaka mingi na imekuwa ikipeleka presha kwa timu kubwa nyingi sana. Hilo ilinifanya nijisikia fahari kufuatilia kwa sababu najua ni timu yenye uwezo na hathi. Pia Chelsea napenda inavyo pambana uwanjani ata inapo kutana na changamoto au vipindi vigumu mara nyingi waonyesha moyo wa kupigana hadi dakika ya mwisho huo ni mfano mzuri pia wa kutokata tamaa pia naweza sema Chelsea imewai kuwa na wachezaji wengi maari waliofutia sana duniani na pia imekuwa klabu kikijitahidi kujenga timu imara yenye mchanganyiko na uzoefu wa nguvu na vijana ya vijana, uzoevu wa nguvu ya vijana.